Leo, nitasema juu ya mada inayogusa maisha yetu ya kila siku, kupika. Kupika sio tu shughuli ya kawaida, bali ni sanaa i nayojumuisha utamaduni, hisia na ubunifu. Katika jamii yetu, kupika ninjia muhimu ya kuungana, kusherekea na kuonyesha upendo. Kila mkoa nchini mwetu, unachakula chake cha kipekee kina chobeba historia na utamaduni za watu wake, kutoka ugali wa wakenya hadibiliani za ya Zanzibar. Kila sahani ina hadithi yake kupika kuna tufundisha kuhusu asili yezetu za kutuungandisha na vizazi vya nyuma katika ukupika, tunatumia viungo mbalimbali ambavyo hufanya chakula chetu kiwe na latha na harufu nzuri viungo hivi vinapatikana kwa urawisi katika maeneo yetu na ni muhimu kujifunza jinsi ya kuvichanganya ipasavyo ili kupata matokeo bora Hii pia inaonyesha umuhimu wa kilimo na uifadhi wa viungo vya asili ambavyo vina tumiwa katika kupika. Pia kupika nifursa ya kuonyesha ubunifu wetu. Tunaeza kujaribu mchanganyiko mpia wa viungo au kuchanganya mitindo tofauti ya upishi. Ni wakati wa kufurahia na kuchunguza latha mpia na kwa njia hiyo tunaeza kuleta mabadiliko katika sahani zetu za kila siku. Kwa hivyo nataka kuwashauri wote tuwe na moyo wa kupika na kujifunza. Tuchangie mawazo na mbinu zetu ilikuimarisha urithi wa upishi. Na tusisahau kwamba chakula kinachopikwa kwa upendo kinaladha ya kipekee. Mwisho naomba kila mmoja wetu ashiriki katika shughuli za kupika. Si tu kama wajibu, bali kama njia kujenga uhusiano na familia zetu na marafiki. Na kutakia kila la heri katika safari ya ni ya upishi. Asante ni sana.

Kwanza, mawasiliano mazuri ni msingi kwa mazingira bora ya kazi. Wafanyikazi wanapawasiliana kwa uwazi, heshima na ukweli, hupunguza migogoro na kuongeza ushirikiano. Mawasiliano mazuri huwafanya watu wajisikie kudhaminiwa na kusikilizwa. Pili, heshima na usawa ni nguzo muhimu. Kila mfanyakazi anapaswa kuheshimiwa bila kujali cheo, jinsia au asili yake. Pala ambapo kuna usawa, watu hufanya kazi kwa amani na kujituma zaidi. Tatu, usalama na usafi wa mazingira ya kazi ni jambo la lazima. Sehemu ya kazi inapaswa kuwa salama, safi na yenye vifaa vinavohitajika. Hii husaidia kulinda afya ya wafanyikazi na kuongeza umakini kazini. Nne, uongozi mzuri huchangia sana mazingira mazuri ya kazi. Viongozi wanaodadili, wanaotoa mwelekeo mzuri na wanaodhamini mchango wa wafanyikazi wao hujenga motisha na ari ya kufanya kazi. Mwisho kuthamini na, na kutambua juhudi za wafanyikazi kunaleta matokeo chanya. Mfanyakazi anapotambuliwa kwa kazi nzuri, huongeza bidii na kujenga hali ya kuridhika kazi. Kwa kumalizia mazingira mazuri ya kazi yanajengwa kwa mawasiliano mazuri, heshima, usalama, uongozi bora na kuthamini wafanyakazi Tukizingatia mambo haya, tutaona mafanikio makubwa katika kazi na jamii kwa ujumla.

Katika ulimengu wa sasa unaendeshwa na teknolojia, makampuni ya teknolojia yana mchango mkubwa sana katika elimu, mawasiliano, biashara na maisha ya kila siku mojawapo ya kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni google sababu kuu ni kwa sababu google imeleta mageuzi makubwa katika upatikanaji wa tarifa na elimu duniani Kupitia huduma kama google search, watu wanaweza kupata marifa kwa haraka na kwa urahisi Pili Google imechangia sana katika elimu na uvumbuzi huduma kama Google Classroom, Google Docs na Google Meet zimerahisisha kujifunza na kufanya kazi kwa pamoja hasa kwa wanafunzi na walimu Hii inaonyesha dhamira ya kampuni hii katika kuendeleza maarifa Tatu ninaiamini Google kwa sababu ya kuendelea kubuni teknolojia mpya Kampuni hii inawekeza katika akili bandia usalama wa mtandao na teknolojia rafiki kwa mazingira Jambo linalosaidia kujenga mustakabali bora Aidha, Google inatoa fursa za ajira na maendeleo ya ujuzi kwa vijana kupitia mafunzo na programu mbalimbali za kiteknolojia Jambo linalosaidia kupunguza ukosefu wa ajira na kukuza vipaji Kwa kumalizia, ninaiamini kampuni ya Google kwa sababu ya mchango wake katika elimu upatikanaji wa taarifa, ufumbuzi wa teknolojia na maendeleo ya jamii, makampuni ya teknolojia kama haya yana jukumu kubwa katika kuunda dunia ya kesho.

Mazingira ni zawadi muhimu sana kwetu, kwa kuwa yanatengeneza maisha ya binadamu, wanyama na mimea. Kwanza, ninahakikisha usafi wa mazingira, situpi taka ovyo ovyo. Bali, natumia sehemu maalum za kutupa taka na pia kutenganisha taka zinazoweza kurejelea kama plastiki na karatasi. Hii husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pili, ninashiriki katika upandaji wa miti. Miti husaidia kuhifadhi hewa safi, kuzuia mmonyoko wa udongo na kuthibiti mabadiliko ya tabia nchi. Pia ninapopata nafasi, hupanda na kutunza miti Tatu, ninatunza rasilimali kama maji na umeme Mimi huzitumia kwa uangalifu ili kuepuka upotevu usio wa lazima. Kwa kufanya hivyo, ninachangia kuhifadhi rasilimali kwa vizazi vijavyo Nne, ninawahamasisha wengine kulinda mazingira Kupitia mazungumzo na vitendo vyangu najaribu kuwa mfano mzuri kwa jamii ili watu wengi zaidi washiriki katika juhudi za uhifadhi wa mazingira. Mwisho, ninaepuka vitendo vinavyoharibu mazingira kama kukata miti ovyo, kuchoma taka au kuchafua vyanzo vya maji. Kumalizia, kulinda mazingira ni jukumu la kila mmoja wetu. Mabadiliko makubwa uanza na hatua ndogo tunazochukua kila siku. Tukishirikiana tunaweza kulinda mazingira yetu na kuhakikisha dunia bora kwa kizazi, cha sasa na kijacho.

Ripoti za kazi ni nyenzo muhimu sana katika kufatilia maendeleo. Kufanya maamuzi na kuwasiliana tarifa muhimu. Kwanza, kwanza kwa kusanya tarifa sahihi. Hii huhakikisha ninapata takwimu, matekeo na maelezo kutoka vyanzo vinavyoaminika. Bila taarifa sahihi, ripoti haiwezi kuwa na maana. Pili, inapanga muundo wa ripoti. Kawaida, mimi hugawanya ripoti katika sehemu kama utangulizi, malengo, kazi zilizofanyika, changamoto na mapendekezo. Muundo mzuri huifanya ripoti iwe rahisi kusomwa na kueleweka. Tatu, naandika kwa lugha wazi na rahisi. Mimu huepuka maneno magumu yasiyo ya lazima ili msomaji aweze kuelewa ujumbe kwa urahisi. Pia, nahakikisha ninaandika kwa ufasaha na kitaaluma. Nne, ninatumia takwimu na vielezo pale inapobidi. Jedwali au chati husaidia kuonyesha tarifa kwa uwazi zaidi na kuongeza uaminifu wa ripoti. Tano, napitia kwa kuirekebisha ripoti kabla kuiwasilisha. Ninakagua makosa ya kisarufi, uhakika wa taarifa na mtiririko wa mawazo ili kuhakikisha ripoti ni bora. Na pia, ninaandaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa sahihi, kupunguza muundo mzuri, kuandika kwa uwazi na kufanya marakebisho. Ripoti iliyoandaliwa vizuri husaidia kuonyesha uwajibikaji na kuleta maendeleo kazini.

Ndio ningependa kuzungumzia shughuli zangu za siku za mvua. Siku za mvua huwa na hali ya baridi na wakati mwingine huzuia ya shughuli za nje. Lakini bado zinaweza kutumiwa kwa njia yenye manufaa. Kwanza, siku ya mvua hunipa nafasi ya kukaa nyumbani na kupanga mambo yangu. Mimi hutumia muda huu kufanya usafi wa ndani, kupanga vitabu vyangu na kukamilisha kazi za shule au za nyumbani ambazo siku zingine huwa sina muda wa kutosha kuzifanya. Pili, siku hizi. Mimi hutumia muda. Muda wangu kusoma vitabu na kufanya masomo. Mvua hunisaidia kuwa mtulivu na kuzingatia masomo yangu vizuri zaidi. Pia natazama vipindi vya elimu au kusikiliza radio kwa lengo la kujiongeza maarifa. Tatu siku ya mvua hunipa muda wa kuwa na familia yangu. Tunazungumza tunashirikiana katika kazi ndogo ndogo za nyumbani na wakati mwingine nacheza michezo ya ndani. Hiyo huimarisha mahusiano na kuleta furaha. Mwisho, mimi natumia siku za mvua kupumzika na kutafakari. Napanga malengo yangu na kufikiria jinsi ya kubadilisha maisha yangu ya kila siku. Na kwa kumalizia ingawa siku za mvua huonekana kuwa za kero. Mimi huzitumia kwa njia chanya na yenye faida. Kila siku iwe ya jua au ya mvua ina nafasi ya kutusaidia katika kujifunza.

Ndio, mimi huvalia miwani. Ninavaa miwani kwa sababu hunisaidia kuona vizuri. Miwani hunirahisishia kusoma, kuandika na kufuatilia masomo au kazi zangu bila kuchoka macho. Kabla ya kuvaa miwani, nilikuwa napata shida kuona vitu vilivyo mbali au vindogo. Lakini baada ya kupata miwani sahihi, uwezo wangu wa kuono umeimarika sana. Zaidi ya hilo, kuvaa miwani si jambo la aibu, ni ishara ya kujijali na kuthamini afya. Watu wengi mashuhuri na wenye mafanikio huvaa miwani, na hilo halijawazua kufikia malengo yao. Pia, miwani hunifundisha uwajibikaji, kwani hunilazimu kuitunza vizuri, kuisafisha na kuhakikisha haitaharibika. Hii hunisaidia kujenga nidhamu katika maisha yangu ya kila siku. Kwa kumalizia, miwani ni jambo la kawaida na la muhimu kwa afya ya macho inanisaidia kuona vizuri, kufanya kazi kwa ufanisi na kujiamini zaidi.

Mapumziko kazini ni muhimu sana kwa sababu humusaidia mfanyikazi kupumzika kujenga nguvu pia na kuongeza ufanisi katika kazi. Wakati wa mapumziko, kwanza kabisa, napumzika na kutuliza akili. Hiyo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo uliokusanyika wakati wa kazi na kunifanya nirejee kazini nikiwa na nguvu mpya. Pili, mimi hutumia muda huo kula chakula au kinywaji ili kurejesha nguvu. Lishe bora wakati mapumziko hunisaidia kuendelea kufanya kazi kwa makini na bidii. Tatu, natumia mapumziko kuwasiliana na wenzangu kazini. Tunabadilishana mawazo kushirikiana uzoefu na kujenga mausiano mazuri. Hi huimarisha mshikamano na ushirikiano kazini. Nne, wakati mwingine natumia mapumziko kujifunza mambo mapya. Huenda nikasoma makala mafupi, kusikiliza habari au kupanga kazi zilizobaki Hii hunisaidia kutumia muda vizuri bila kuchoka na mwisho natumia mapumziko kujipanga na kutafakari Mimi hupitia kazi nilizofanya na kujiandaa kuendelea na majukumu kwa ufanisi zaidi na kwa kumalizia wakati mapumziko kazini sio wa kupoteza muda Bali ni fursa ya kupumzika, kujifunza na kujenga mausiano kwa kutumia mapumziko vizuri, ninaongeza ufanisi na kuridhika kazini.

Matisha ni jambo muhimu sana kwa sababu inamsaidia mfanyakazi kufanya kazi kwa bidii kwa ufanisi na kwa moyo wa kujituma Kwanza malengo niliyojiwekea hunipa motisha kubwa ninapojua ninalengo la kufikia mimi hujituma zaidi ili kulitimiza malengo hunisaidia kuzingatia kazi yangu na kuipuka kupoteza muda Pili kutambuliwa na kudhaminiwa kazini pia hunipa motisha ninapohisi juhudi zangu zinatambuliwa na kusifiwa, mimi hujiona ninadhamani na hupata hamasa ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. La tatu, mazingira mazuri ya kazi, hunipa motisha. Kufanya kazi mahali panye hushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri, hunifanya najisikia huru na mwenye amani kazini. La nne, nafasi ya kujifunza na kujiendeleza pia hunipa motisha. Kupata mafunzo mapya na ujuzi unisaidia kukua kitaaluma na kunifanya nipende kazi yangu zaidi. Mwisho, familia na mustakabali wangu unipamotisha kubwa zaidi. Ninapofanya kazi kwa bidii najua najijengea maisha bora yangu na ya wale ninawapenda. Kwa kumalizia, motisha yangu kazini hutokana na malengo kudhaminiwa mazingira mazuri kujifunza na kutimiza ndoto zangu. Motisha ni nguvu inayotosukuma kufanya kazi kwa moyo na kufikia mafanikio.

Kupu mzika na kustaree ni jambo muhimu sana kwa sababu unisaidia kureje shanguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kudumisha afya ya mwili na akili. Kwanza, ninapotaka kustaree, mimi hupenda kusikiliza muziki. Mziki unisaidia kutuliza akili, kuinua isia na hunipa amani ya ndani. Haina ya mziki ninayosikiliza hunifanya nijisikie huru na mwenye furaa. Pili, mimi upasa muda wa kusoma vitabu, au kutazama vipindi ninavyopenda. Shuguli hizi unisaidia kusahau mawazo ya kazi kwa muda na kunipa burudani yenye manufaa. Tatu, ninapotaka kustare, mimi utumia muda na familia au marafiki kucheka, kuzungumza, na kushirikiana nao hunipa faraja na kunifanya nijisikie kuungwa mkono. Nne, wakati mwingine, mimi upenda kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Kutembea inje hunipa hewa safi na kunisaidia kutuliza mawazo yangu. Mwisho, inapotaka kustare mimi upumzika na kutafakari. Hio nisedia kupanga mawazo yangu na kujiandaa kwa changa moto zinazofuata. Kwa kumalizia, inapopata muda kustare mimi uchagua shuguli zinazoniweka kwenye furaa, utulivu na afya njema. Kustaree siku poteza muda, bali ninjia ya kujijenga na kujitunza vilivyo.

Wasiwasi ni hali ambayo kila mtu hukutana nayo katika maisha. Iwe ni kutokana na masomo, kazi, au changamoto za kila siku. Kwanza, ninapohisi wasiwasi, mimi hutulia na kuvuta pumzi taratibu. Kupumua kwa utulivu, hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na kunirudisha katika hali ya utulivu. Hii hunipa nafasi ya kufikiria kwa makini kabla ya kuchukua hatua. Pili, naongea na mtu aliye na hekima na naye muamini. Kushiriki mawazo yangu na rafiki. Mwanafamilia au mwalimu hunifanya nijisikie kuungwa mkono na kupunguza mzigo wa mawazo. Maranyingi, ushauri ninaopata hunisaidia kuona mambo kuwa mtazamo chanya. Tatu, ninapokuwa na wasiwasi. Mimi ujishughulisha na shughuli ninazopenda kama kusikiliza muziki, kusoma, kufanya mazoezi, kucheza mpira, au kufanya mazoezi mepesi zaidi. Shughuli hizi hunisaidia kuondoa mawazo hasi na kunipa nguvu mpya. Nne, ninajiandaa na kupanga mambo yangu vizuri. Wasiwasi mwingi hutokana na kutokua na mpangilio mwema. Nina popanga kazi yangu na kuweka vipaumbele. Mimu hujisikia ninaudhibiti zaidi wa hali yangu. Na mwisho, ninajikumbusha kuwa changamoto hupita. Nikijikumbusha kuwa kila tatizo lina suluhisho na kuwa subira na juhudi mambo huwa bora. Kwa kumalizia, nina popata wasiwasi mimi hutulia, huwasiliana na wengine, hujishughulisha na mambo chanya na kupanga vizuri. Njia hizo hunisaidia kudhibiti wasiwasi na kuendelea na maisha yangu kwa ujasiri.

Katika enzi hizi za teknolojia, kupata habari ni jambo muhimu sana. Na kila mtu ananjia anayoipendelea. Mimi binafsi napendelea kusoma habari mtandaoni. Sababu ya kwanza ni kwamba, habari mtandaoni zinafika haraka zaidi. Wakati wowote na mali popote ninaweza kufuatilia matukio yanayojiri duniani bila kusubiri gazeti ichapishwe. Pili, mtandao unanipa habari mbali mbali na chache tofauti. Ninaweza kusoma habari za michezo, siyasa, sayansi, afya na barudani kwa raisi Kwa kutumia mtandao, ninaweza pia kuona picture na video Zinazousiana na habari, jambo linaloangelewa na kuelewa vizuri Tatu, habari mtandao ni raisi kupata Si lazima nishike gazeti, bali naweza kutumia simu, komputer au tablet Pia, mtandao unaniipa nafasi ya kuchagua vianzo vianye wakika na kufatilia mada ninayopenda kwa raisi. Hata hivyo, pia ni muhimu kuwa makini na habari zisizo sahihi mtandaoni. Lazima nisome kutoka vianzo vinavyoaminika na kuakikisha habari ni ya kweli. Kwa kumalizia, napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni ya haraka, raisi, ininaniwezesha kufatilia mada mbalimbali. Habari mtandaoni zinasaidia kuelimisha, kuburudisha na kunipa kuelewa dunia ya kisasa.

Katika enzi hizi za teknolojia, video ni njia nzuri ya kuwasiliana na wengine. Mimi napendelea kutumia video kwa sababu inarahisisha kuelewa ujumbe kuliko maandishi tu. Kwanza, video inatoa picha na sauti. Hii inasaidia kufikisha hisia na maana vizuri. Kwa mfano, mtu anaweza kuelezea jambo kwa maneno na matendo. Jambo ambalo, linasaidia msikilizaji kuelewa vizuri sana. Pili, video inaweza kufundisha au kueleza jambo kwa urahisi. Wakati wa masomo au kazi za shule, video zinaweza kuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kufanya kitu. Tebo ambalo linafanya mawasiliano kuwa rahisi na ya kuvutia. Pia, video inarahisisha kuwa wasiliana na watu walioko mbali. Kwa kutumia simu au kompyuta, tunaweza tukazungumza na marafiki, familia au walimu bila kuonana ana kwa ana. Hata hivyo, ni muhimu kutumia video kwanjia sahihi na kuzingatia maadili. Hatupaswi kupeleka au kushiriki video zisizo na faida au zinazoweza kuharibu wengine. Kwa kumalizia, video ni chombo chenye nguvu katika mawasiliano ya rahisisha kuelewa, kufundisha na kuunganishwa na wengine. Tukitumia video kwa busara, tunaboresha mawasiliano yetu na kujenga uelewa mzuri.

Kazi za dharura ni zile ambazo hazina subira na zinahitaji kutimizwa haraka ni muhimu kuwa na mpangilio mzuri na utulivu wakati wa kushughulika nazo Kwanza hutadhmini hali haraka ninajua ni kazi gani ya dharura kabisa na ni ipi isioweza kusubiri Hii husaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kuanza kwa hatua sahihi Pia natumia muda vyema naanza kazi ya dharura moja mara moja bila kuchelewesha ili kuondoa tatizo haraka, iwekezekanavyo, kuchelewesha kazi ya dharura kunaweza kusababisha matatizo makubwa Pia ninashirikiana na wengine pale inapohitajika kazi ya dharura mara nyingi inahitaji msaada wa wengine kushirikiana kunasaidia kutimiza jukumu kwa haraka na kwa ufanisi Pia isitoshe inaweza inaweka kipaumbele cha usalama na ubora Hata wakati wa dharura ni muhimu kufanya kazi kwa makini ili kuepuka makosa. Mwisho, najifunza kutokana na dharura nilizopata. Kila tukio la dharura ni fursa ya kujifunza jinsi ya kushughulikia vizuri matukio inayofanana siku zijazo. Kumalizia, kushughulikia kazi ya dharura, kunahitaji utulivu, mpangilio, kutumia muda vizuri, kushirikiana na wengine na kuhakikisha ubora. Kufanya haya, kazi ya dharura inatimiza kwa haraka na kwa usahihi vilivyo.

Katika enzi hizo za teknolojia, simu ni muhmu katika maisha yetu sana. Na mara nyingi, tunatumia programu mbalimbali katika simu hizo. Mimi binafsi napenda kutumia WhatsApp kila siku. Sababu ni kwamba inarahisisha mawasiliano na marafiki na familia zetu. Kupitia programu hii, ninaweza kutuma ujumbe, kupiga simu, ata kuonyesha picha na video kwa haraka. Pili, WhatsApp inanisaidia kushirikiana na wengine. Kwa mfano, katika shule au kazi, tunaweza kupanga shughuli, kubadilishana taarifa na kusaidiana kwa urahisi vilivyo. Pia, napenda WhatsApp kwa sababu, inahifadhi historia ya mazungumzo Hii inarahisisha kurudi nyuma kuona ujumbe muhimu na kuendelea na mazungumzo bila kuanza tena. Hata hivyo ni muhimu kutumia programu kwa busara, lazima tuwe makini na watu tunawasiliana nao na kuhakikisha hatutumii muda mwingi sana bila faida yeyote. Kwa kumalizia, napenda kutumia WhatsApp kila siku kwa sababu inarahisisha mawasiliano, kushirikiana na wengine na kunisaidia kuona taarifa muhimu kila wakati nitakapo.